Mara nyingi, ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kuanza kwa kuangalia kazi kubwa zinazo itaji kufanyika. Kisha kuzigawa katika semu ndogo ndogo zinazoweza kufanyikisho. Kwa mfano, nikiona mradi mkubwa naweka hatua ndogo ndogo kwa kila wiki ili zisikue mzigo kwa mwezi. Pia napenda kuandika malengo hayo mahali pazuri pia.

Mimi napendelea mazingira ya kazi yenye utulivu kidogo lakini pia wenye urafiki na mshikamano kati ya wenzangu. Nikiona kila mtu anaheshimiana, kusaidiana na kushirikiana bila masharti kazi inakua rahisi na enye furaha. Pia uwepo wa mwanga wa kutosha hewa safi na nafasi ya kupumzika hufanya kila siku iwe kustarehesha zaidi.

Kwa kawaida napendelea suruali kwa sababu inanipea huru wa kutembea na kufanya mambo kwa urahisi. Nikikumbuka siku nilipo kuwa nikitembea sokoni au shuleni, suruali zilirusu kila hatua iwe ya raha bila kuwa na wasiwasi. Nikikumbuka siku nilipo kuwa nikitembea sokoni au shuleni suruali ziliruhusu kila hatua iwe ya raha bila kuwa na wasiwasi. Inafanya kila kitu kiwe cha fura kidogo na kipeke kwa hivyo kila moja ina nafasi yake kulingala na tukio.

Mara nyingi asubuhi napenda kunywa chai ya rangi ya kahawa, yenye harufu tamu kidogo ya mdalasini au tangawizi. Inanifanya nisimame kidogo, nikipumzika kabla ya kuanza shughuli za siku. Nikikumbuka nyumbani, chai ya asubuhi mara zote ilitarishwa kwa upendo na familia. Na hiyo ilinifanya kila, kikombe, kiwe chenye raha zaidi.

Mara nyingi na shughulikia muda kazini kwa kupanga kila kitu mapema na kuanza na kazi zinazo hitaji zaidi nguvu au makini. Nikiona kazi nyingi zinakusanyika naliachia kila moja nafasi yake na kushughulikia hatua moja baada ya nyingine. Badala ya kujaribu kila kitu kwa wakati mmoja. Pia napanga mapumziko madogo ili akili ipate nafasi yake ya kupumua na kupata nguvu tena.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao sana. Kuna hule ukaribu unaujengwa mnapoka pamoja mezani, mkicheka, mkitania na kusubiri zamu yako kwa hamu. Nakumbuka jioni fulani tulika na marafiki tukicheza bao drafti. Muda ukapita bila hata kugundua. Michezo hiyo hunifanya nijisikie karibu na watu kama tunashirikiana kwenye hadithi moja bila kusema maneno mengi.

Maramingi ninajianda kwa mkutano kwa kuangalia agenda mapema na kuwakikisha nimelewa kila kipengele kitakacho jadiliwa. Nikiona kuna maandishi hau ripoti muhimu nakagua kwa makini ili nisishuke kwenye mkutano bila tarifa. Pia napanga maswali au hoja zinazoweza kuleta thamani kwenye mjadala huo.

Mimi napenda sana nyama ya kuku. Hasa pale inapokuzwa vizuri na viungo kidogo. Kuna hisia ya raha, pale inapoikata kipande. Ikinuka arufu tamu na kuleta kumbu kumbu za jikoni ya familia. Nikikukumbuka nyumbani mara zote, mama alitayarisha kuku kwa jioni na wali wa kawaida. Na kila mtu akikula ilikuwa tamu na tabasamu zaidi.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya. Ingawa huwa nafanya hivyo taratibu. Kuna furaha fulani ya kuonja ladha usioizoea. Kama safari ndogo bila kuondoka mahali ulipo. Nakumbuka mara ya kwanza kuonja chakula cha mkoa mwingine, nilikuwa na wasiwasi kidogo. Alafu ni kajikuta na tabasamu zaidi. Kujaribu vyakula vipya hunifundisha uvumilivu na kunikumbusha kwamba maisha ya na ladha nyingi.

Napenda mikutano iliyo na mwelekeo wazi na heshima kwa muda wa kila mtu. Ila ambaya watu wanaskilizana, wanatoa mawazo kwa utulivu na maamuzi yanafikiwa bila kelele nyingi. Nakumbuka mikutano midogo tulio kuwa na yo tukiifanya, tukiwa tumekaa nduarani kila mtu akizungumza kwa zamu ilihisi kama mazungumzo ya kweli si mashindano. Mikutano ya aina hiyo, uniacha nikiwa na nguvu, siuchovu.

Bada ya siku ndefu, napenda kupumzika kwa kurudi nyumbani pole pole, nikibadilisha nguo na kukaa kimya kwa dakika chache. Mara nyingine na jiandalia chai ya moto, nikisikiliza muziki wa taratibu na nikitazama hanga likibadilisha rangi. Kuna wakati napigia simu kwa mtu wakaribu, kuzungumza bila haraka. Njia hizo ndogo hunisaidia kuachia mzigo wa siku na kurudisha moyo mahali pake.

Ndiyo, napenda kupinga chombo cha muziki, hasaa gitaa la kawaida. Si kwa ustadi wa juu sana, lakini napenda zile dakika za kuka kimia, nikiguza nyuzi taratibu na kusikiza sauti, ikijitokeza pole pole. Inanikumbusha jioni za utulivu, nilipo kuwa kijana, nikijaribu kuingiza nyimbo nilizo zipenda.

Ninapenda kwenda madukani asubuhi mapema kabla pilika-pilika hazijaanza. Kuna utulivu fulani, watu wachache na mawazo yako wazi. Nakumbuka nitikitembea sokoni mapema, nikisikiliza wauzaji wakipiga bidhaa zao pole pole, hali hiyo unifanya nijisikie nipo mahali ya sahihi. Kwa wakati huo, kununua si haraka ni kama matembezi ya taratibu yanayoanza siku kwa amani.

Mara nyingi nasikiliza muziki wa taratibu unao gusa moyo, hasa ule wa zamani wenye maneno yenye maana. Kuna nyimbo hunikumbusha safari ndefu au jioni za nyumbani ambapo redio ilikuwa inacheza kwa sauti ya chini. Pia napenda muziki wa kitamaduni kwa sababu unanifanya nijisikie nimeunganishwa na miziki na mizizi yangu. Muziki huo hunituliza kama mazungumzo ya polepole, kati ya moyo na kumbukumbu.

Ndiyo, nishawahi kununua tikiti za Tukio na kumbuka mara moja nilinunua tikiti ya tamasha la muziki. Nikifanya uamuzi wa gafla tu kwa sababu nilihisi nahitaji kutoka na kupumua. Siku ya Tukio, nikiwa nimezungukwa na watu na sauti za nyimbo, nilihisi kama muziki wa wiki mzima umeondoka. Kununua tikiti ile haikuwa tu kuingia kwenye Tukio. Ilikuwa kujipa ruhusa ya kufurahia maisha kidogo.

Ndiyo, natumia teknolojia ya sauti mara kwa mara. Hasa pale mikono inapokuwa imejaa kazi. Unajua kama ukiwa jikoni au unaendesha gari, kuzungumza tu kuna rahisisha mambo. Nakumbuka mara ya kwanza nilipoizoea, nilihisi hajabu kidogo. Alafu ilikuwa kawaida kama kuongea na rafiki. Kwa kweli, inanisaidia kuokoa muda na kubaki kwenye mtiririko wa siku bila kusimama sana.

Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni siku niliohitimu masomo yangu. Nakumbuka nilisimama pale nikiwa na vazi la mahafali. Nikitazama familia yangu wakitabasamu kwa fahari. Nikahisi mchanganyiko wa furaha na shukurani. Ilikuwa kama mzigo wa safari ndefu umeondoka mabegani mwangu. Tukio hilo linanifundisha kuwa uvumilivu na msaada wa watu wako vinaweza kukupeleka mbali sana maishani.

Ndiyo, napenda hesabu, lakini si kwa namna ya kukimbizana, na namba tu. Napenda pale zinapokuwa kama fumbo. Unakaa kimya ukifkiria, alafu gahfla jibu, linajitokeza. Nakumbuka nikiwa shule, kulikuwa na wakati nilikuwa nakwama. Lakini nikielewa, na isi kama taa imewashwa kichwani. Esabu unifundisha subira na kunikumbusha kwamba, mambo mengi maishani ya naitaji kufikiria taratibu, ili yaeleweke.

Mara nyingi na jitunza kwa kula vya kula vina vyo ni panguvu na kufanya mazoezi madogo kila siku. Ata ikiwa ni kutembea tu kwa dakika kumi au kuminatano. Pia na pumzika na kutoa muda kwa nafsi yangu. Labda kusoma kitabu au kuskiliza mziki wa taratibu. Na kumbuka wakati fulani niliamua kupumzika baada ya wiki ngumu kazini. Na hilo lilinifanya nijiskie upya kabisa. Kwa kweli, kujitunza kwangu ni mchanganyiko wa mwili, akili na moyo.

Ndiyo, napenda sana kucheza na watoto. Kuna ule ukweli wa moyoni, wanao kuonyesha. Wanacheka bila kufikiria sana. Na hilo unikumbusha kumbu punguza uzito wa maisha. Na kumbuka nikicheza nao mpira au michezo mingine. Muda upita araka bila hata kugundua. Kuwa nao unifundisha uvumilivu na kunikumbusha kwamba furaha wakati mwingine ni rahisi kuliko tunavyo dhani.

Mara nyingi kusubiri kwenye mstari kunanipa nafasi ya kupumzika kidogo na kufikiria mambo yasiyokuwa haraka. Hata hivyo, mara nyingi ninaweza kuhisi kidogo, kuchosha, hasa ikiwa mstari ni mrefu na polepole. Nakumbuka nilisubiri kwenye benki siku moja, nikiwa na kadi ya malipo. Nikitazama watu wali kizunguka na kucheza pamoja. Ghafla muda ukapita haraka kuliko nilivyotarajia. Kwa kweli kusubiri mara nyingi kunanifundisha subira na kushirikiana kidogo na wengine.

Wakati ninapohisi wasiwasi napumzika kidogo, nikichukua pumzi ndevu nakujaribu kutazama kile kinachonisababisha hofu yangu kwa uwazi. Mara nyingi nakaa chini na kusoma au kusikiliza muziki wa taratibu, ili akili ipate nafasi ya kuangalia mambo kwa utulivu. Pia napenda kuzungumza na mtu ninayemuamini, kufungua moyo kidogo na kupunguza mzigo wa wasiwasi.

Mara nyingi ninapoanza kazi kwanza nakaa kidogo ni kipanga orodha ya mambo muhimu ya kufanya siku hiyo. Kisha na shughulikia kazi zinazohitaji umaakini zaidi au muda mrefu. Ili ni sikose nguvu katikati ya siku. Mara nyingi na kagua barua pepe au taarifa muhimu ili kuanza kwa utulivu bila mshangao. Kwa njia hiyo siku inaanza kwa mpangilio na akili yangu inakuwa tayari kukabiliana na changamoto yoyote.

Ndiyo, napenda kutumia GPS zaidi kuliko ramani ya karatasi. Inaniraisisha, sana, kuona njia sahihi na kunipa uwakika kwamba siko kwenye mwelekeo mbaya. Asa, ni kisafiri sehemu hambayo wa sijazoea. Na kumbuka mara ya kwanza nilipo kuwa na GPS, safarini kuenda mji mwingine. Ilikuwa furaha kuona kila kipengele kinatoka kwenye skrini, kidogo na kuniongoza taratibu. Lakini pia, mara nyingine napenda ramani kidogo. Hasa pale nataka kujipatia macho na kufikiria njia kwa utulivu.

Mara nyingi na sherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kukaa na familia na marafiki, tukila chakula kizuri na kucheka pamoja. Na kumbuka siku moja tulipanga hafla ndogo nyumbani, na kila moja alileta kitu kidogo cha kushiriki. Nilihisi furaha isio ya kifani. Pia napenda kutumia siku hiyo kutafakari, mwaka ulio pita na kupanga ndoto ndogo za mwaka ujao.

Nyingi ninashiriki katika jamii yangu kwa njia ndogo ndongo lakini zinazogusa moyo. Kwa mfano, mara nyingi nasaidia kwenye shughuli za usafi wa mtaa au kushiriki kwenye mikutano ya wazee kusikiliza changamoto za wanajamii. Pia napenda kusaidia jirani au rafiki wanapohitaji msaada. Hata kama ni jambo dogo. Kwa njia hiyo, nahisi kuwa sehemu ya jamii yangu na kwamba mchango wangu mdogo unaweza kufanya tofauti.

Kuhusu wasilisho, mara nyingi nashuku kidogo mwanzoni hasa nikijua watu wengi watakuwa wana galiza. Lakini nikianza napata furaha kidogo kuona mawazo yangu yakisikika na kueleweka. Mara nyingi napanga hoja zangu mapema na kuandika baadhi ya maneno muhimu ili isipotee.

Ndiyo, napenda chakula kitamu sana. Kuna furaha fulani unapopakua chakula kilicho pikwa kwa upendo. Ladha ikikaa vizuri mdomoni hadi unafumba macho bila kujua. Na kumbuka sahani fulani ya nyumbani, harufu ikijaa jikoni kabla hata hujaanza kukula na hujakiandaa mezani.

Kitu kinachonifanya nifurahi sana ni pale nikiwa na watu ninaowapenda. Tukicheka pamoja bila mpangilio maalumu. Nakumbuka mara moja tulipokuwa na jioni ya familia. Tukicheza michezo midogo na kuzungumza hadithi. Moyo wangu ulikuwa umejawa na furaha. Pia uniletea tabasamu. Kwa kweli furaha kwangu mara nyingi ni mchanganyiko wa watu na matukio madogo madogo.

Mimi napenda kuwasiliana na watu kwa uwazi na heshima. Mara nyingi nashirikisha mawazo yangu kwa uwazi, lakini pia ninasikiliza kwa makini kila wanachosema wengine. Nakumbuka mara moja nilikuwa na mzozo mdogo kazini. Tulikaa chini, tukizungumza kwa utulivu, tukamaliza tatizo bila kelele.